Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuwepo na muda kutosha, kuwa na amani kazini, kuweza kusalia na wenzako na kuweza kuingiza faida kwa muda ambao unapaswa. Iyo kitu ndicho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi na vitu vingine vidogo vidogo kuwepo na mazingira mazuri ya chakula na pia na internet inasaidia kuwa na mazingira mazuri ya kazi.

Jambo muhimu katika dini, dini yangu, ni kuweza kuenda kufanya hija maka. Hilo ndiyo jambo muhimu zaidi katika dini yangu mimi. Lakini pia dini yetu ina misingi mitano au nguzo tano ambazo zimeorodheshwa.

Wiki yangu ya kazi nimeipanga zaidi kwenye kufanya masoko na kujitangaza. Ambapo masoko yangu zaidi, yapo mitandaoni ambapo watu wangu wengi huwa nawapatia huko. Ndiyo pana nipatia pesa na wateja wangu wa uhakika zaidi. Kuliko kufanya matangazo nikiwa mtaani au nyumbani huwa napendelea zaidi kufanya matangazo Instagram na TikTok.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo mkubwa wa kwenye IT. Sana sana kwenye computer, engineering. Ninapenda sana teknolojia. Inavotaka kuenda na mimi nitaenda huko huko. Natamani kuifatisha vyovyote ninavyotaka. Napenda sana kuwepo mbele ya muda kuliko kawaida.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn. Popcorn ni chakula kizuri sana ukiwa umeenda kuangalia sinema. Zinakua zinanoga sana kama juku Afrika ambavyo zinakua zinatiwa na pilipili. Zinanoga sana. Napenda sana popcorn. Popcorn ni chakula kizuli sana.

Somo ambalo nalipenda kwenye sayansi ni somo linalohusu mambo ya anga na robots pia. Ni shabiki mkubwa wa hayo masomo. Natamani siku moja niweze kusomea na niwe msomi mkubwa au mfatiliaji mkubwa sana wa kwenye vitu vya anga na robots. Napenda sayansi ya teknolojia katika eneo hilo.

Kila asubuhi ninapo amka, huwa naanza na mwenyezi Mungu kumuomba kwa kuniamisha salama siku hiyo. Baada ya kufanya ibada fupi huwa naanza mazoezi yangu ya kila siku asubuhi. Ambapo napiga push up mia, squat mia na ninafanya jumping jerks mara mia. Hiyo ndiyo ratiba yangu ya kila asubuhi.

Wafanya biashala nao vutiwa nao ni wapo wengi sana. Lakini na mfanya biashara mmoja ni wachini lakini ananivutia sana. Anaitwa calvin yakuariam Calvin Aquarium ni mfanya biashara ambae navutiwa nae sana kuhusu upangaji wake wa biashara, uuzaji wake na jisi anavyoenda kuchukua mzigu. Anaamini sana kwenye biashala yake. Mala ya kwanza kutanaye, ilikuwe poni elfu mbili na ishirini, aliniajili. Alikopo ni bosi mzuri sana kwangu, lakini sikuweza kukaa naye kwa mdamlefu, lakini alinifundisha bahazi ya biashara. Ni mtu ambaye ni mzuri sana, anaskiliza, na pia kuna muda anadhalao. Napenda sana kufanya kama yeye anavyofanya siku moja. Nikipata mtaji, nitafungua biashara kama alofungua yeye, kwa sababu naijuwa na naweza kuendereza.

Wanyama naopenda kati ya paka au mbwa. Ninapenda sana paka. Paka ni kiumbe mzuri sana kwa nyumbani. Pia ata akiwepo nje. Lakini paka na kitu kimoja tu awezi kukua kama mbwa. Lakini ni kiumbe mzuri pia. Anapenda watu. Anazalau sana. Na hapa nyumbani napokaa. Ninamiliki paka karibuni wanne. Napenda sana paka.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kuogelea au mchezo wakuendesha magari ya mbio. Ninapenda sana kuogelea na kuendesha magari ya mbio. Siku moja ningependa sana kujaribu kuendesha magari ambao yanaendeshwa kwa spidi kubwa sana. Ninapenda sana gari na naweza kuendesha. Natamani siku moja kuweza kuendesha na mimi gari ambazo zinakimbia kwa haraka sana.

Kati ya chai au kahawa, huwa ninategemea muda huo nipo sehemu gani. Natumia vyote. Ila kwa sana, nakuwa natumia chai. Chai nakuwa nakunywa kila asubuhi. Sana sana chai ambayo inakuwa nimeichanganya na tangawizi na sukari kidogo. Inakuwa ni tamu sana hiyo chai. Na sehemu ambapo ninapenda kunywa hii chai. Napenda zaidi kuweza kunywa hii chai nikiwepo nyumbani. Huwa naweza katika wiki nikanywa mara nne au mara tatu. Na nakuwa najisikia vizuri sana.

Ndiyo, huwa napenda mziki wa jadi. Ni mziki mzuri sana wenye ala za asili. Na kueza kuskika maskioni kwa aina mbali mbali. Huwa napenda sana kuuzulia sehemu zinazopigwa mziki wa jadi. Japo siyo mala nyingi sana huwa natokea lakini nikipata nafasi huwa napendelea kuenda kuskiza mziki iyo.

Kitu ambacho nakifanya nikiwa naitaji msaada kazini. Lakini malanyingi kazini kwa angu uwa nakuwa peke yangu. Kwa hiyo akiongezeka mtu mwingine anakuwa ni mteja au lafiki. Wateja au malafiki ndiyo wanaweza kunisaidia. Napokuwa naitaji ushauri au kukua masemu. Na wapigia watu ambao wamenitangulia katika biashara yangu hii au kazi yangu hii. Na wanaweza kunishauri, kuniongoza na kunisikiriza.

Kipawa ambacho sina ni kipawa cha kuweza kununa. Siwezi kabisa kununa. Uwa napenda zaidi kufrai kuriko kitu chochote. Siwezi kumnunia mtu yoyote. Napenda zaidi kufrai. Kwa iwo kipawa ambacho sina ni kuweza kununa.

Tabia ambayo naipenda kwa wengine. Ni tabia ya ukarimu, usikivu na kujali. Izo tabia ndiyo zinakuwa zinanivutia sana kwa watu wengine. Napenda kuiga muda wote izo tabia. Ni tabia nzuri kwa wanadamu ata kwa mwenyezi Mungu pia. Izo tabia zina wafaa kila watu. Ndiyo mana napenda kuhigia izotabia.

Kitu ambacho napenda sana kufanya na familia yangu ni kueza kukaa pamoja na kutoka siku za weekend. Icho kitu ndio kinanivutia sana na pia na wao wanapenda. Tunapokuwa na familia yetu pamoja. Uwa tunapangaga safari za kutoka kila baada ya mwisho wa wiki. Inatufanya tunakuwa pamoja kama familia, kujuwana zaidi na kueza kujenga jambo moja.

Sawa, kitu ambacho kinafanya niweze kuwasiliana wa wafanya knzi wezangu huwa zaidi tunakua tunatumia simu na magrupu ya WhatsApp. Hivo vitu ndo vinafanya tuweze kufikiana kwa ukaribu zaidi na kuweza kufanya mawasiliano. Kwa hiyo simu na magrupu ya WhatsApp, japo yote yanakua natumia simu. Lakini ndivo vitu ambavyo tunafanya kuweza kuwasiliana.

Ndiyo, huwa nacheza michezo ya ubao, nikiwa nimepata muda, lakini sio mpenzi sana wa michezo hiyo, lakini najua kucheza. Naweza kucheza, muda wowote, ambapo huwa nahitaji. Inapendeza zaidi kuchezwa na watu wawili, na sio peke yako. Ni mchezo mzuri, unachangamsha akili pia.

Kazi dharura nashughulika nazo kwa aina nyingi tu au mbinu nyingi. Huwa natenga wakati mdogo au mfupi kuweza kushughulika na kazi dharura. Japo hazitokei sana lakini naweza kushughulika nazo kwa kutenga muda mfupi au kwa kuweza kuwatumia watu kukamilisha hiyo kazi.

Kitu ambacho kinanipa motisha nikiwepo kazini ni jinsi wateja wanavotokea. Uwa nafulaia sana najuwa riziki yangu imesogea. Kwa hiyo nawapenda wateja zangu sana, wanavokuwa wametokea katika ofisi yangu. Wateja zangu ndiyo motisha yangu kubwa na pia mzigo wangu unapozidi dukani unipa motisha zaidi ya kuendeleza kwa sababu najua biashara ipo na wateja wapo.

Huwa napendelea zaidi kuandika kwa mkono kwa sababu kunanifanya niwe haraka zaidi kuliko nikitumia kompyuta. Napenda kuandika na mkono sana sana kwa peni. Ninakuwa na speedi mara tatu zaidi ya kuweza kuandika na kompyuta. Mkono wangu ndio silaha yangu tosha kuweza kwenye kuandika. Napenda zaidi kuandika na mkono.

Kumbukumbu za kutisha ninazo nyingi sana, lakini moja ambayo naweza kukumbuka kwa sasa. Kumbukumbu hiyo niishawai kuparalyze kwa sekunde kazaa ama dakika. Nilipotoka kuamka, niliogopa sana sana sana. Iyo ndiyo kumbukumbu yangu kubwa ambayo naikumbuka ya kutisha.

Napenda kuenda cinema kwa mwezi mara tatu au mara nne. Kwa hiyo katika kila wiki huwa naenda cinema mara moja. Napenda sana kuenda cinema katika siku hizo nilizoorodhesha. Ni siku nne tu katika mwezi ambazo zino nifanya nitokee cinema. Na inategemea na filamu gani zipo kwa muda huo uko cinema.

Muandishi wa vitabu ambaye ninampenda ni alikuwa naitwa James au Ben Adima Palala. Alikuwa na vitabu vizuri sana kipindi na soma sekundali. Kwa sasa hivi nimemaliza shule kisekundari siwezi kuvisoma tena lakini vilikuwa ni vitabu vizuri sana ambavyo niinavyo vipenda. Vilikuwa vinaelimesha, kufundisha na vilikuwa vinatoka kwenye mtiani. Vitabu vya keivo vilitusaidia katika lugha ya kingereza.

Huwa nalala masaa matano mpaka saba kwa siku. Mchana mara nyingi huwa sipati muda wa kulala kwa kazi zangu ndogo ndogo ambazo nazifanya. Masaa hayo ndiyo yananifanya niweze kulala usiku kwa sababu nachelewa sana kulala. Masaa hayo matano au sita ndiyo ambayo naweza kulala katika siku.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuiona katika macho yangu ni mandhari mbili kwa sasa. Nilipoenda katika fukwe za bichi ya nungwe Zanzibar na hoteli inaitwa Barakaltul Madina ipo Zanzibar pia. Hizo sehemu mbili zilikuwa na mandhari nzuri sana kuiona. Na sikutegemea kama nitakutana kitu kizuri kama hicho kwenye macho yangu. Ni sehemu nzuri, panavutia na nashauri watu kuweza kuenda.

Ndiyo, huwa natumia video kwa mawasiliano natumia zaidi kwa ndugu zangu walio kuwapo mbali na baadhi ya marafiki zangu. Ni rahisi, kuonana na kuweza kufahamiana kwa ukaribu zaidi nini kina choendelea alipo na wewe ulipo. Ni mawasiliano mazuri zaidi kwa kutumia njia ya video.

Leo ni siku ya jua sana. Hapa Dar Es Salaam ni ijua sana. Ukisikia ni jua ni jua sana. Kuna joto kali sana. Na hapa nimevaa tisheti nyepesi. Huwa hali ya hewa hii, siipendelei sana. Napenda hali ya hewa yenye ubaridi. Na yoto kidogo sana. Kwenye hali ya hewa hii, kitu ambacho naweza kufanya ni kuweza kutafuta pesa kwa juhudi sana. Kwa sababu siwezi kukutana mvua na sehemu yoyote. Kwa hiyo nitafika maali kokote kwenye hali ya hewa hii apa.

Ndio huwa napenda chakula kitamu. Chakula kilichoungwa na viungo vizuri vya kunukia ambavyo vinaweza kunifanya ni hisi hamu ya kula muda wowote. Chakula kitamu nacho kipenda sana ni chipsi na mayai pamoja na kuku. Pia usisau wali na maharagwe. Napenda sana, hiko ndiyo chakula kitamu.

Kazi zangu zote uzipangilia katika latiba kamili ambazo ni mezipanga kuanzia jana. Kama asubui, huamkana mazoezi kidogo, lakini itakapofika saa sita, ua na ingia mtandaoni kutafuta wateja wapya na kuposti mauzui mapya ya kazi yangu. Iyo ndiyo latiba yangu ya kila siku, na ifikapo jioni, ua naendaga mazoezi sana sana mpilani.

Mboga ambazo napenda kula nu nyama, mahalage na vitu ambavo vimeungwa kwa viungo vizuli sana. Kwa mfano mchuzi ukiwa peke yake bila kitu chochote, ukatiwa viungo yunakuwa ni mboga nzuli sana.

Hospitali huwa katika mwaka inawezekana nisiende ata mara moja. Mungu huwa ananisaidia siwezi kwenda hospitali kabisa. Inaweza ikapita miaka mitatu ata minne bila kwenda hospitali. Mungu ananipa afya nzuri, ndiyo maana siwezi kwenda hospitali. Pia na mazoezi yananisaidia sana kulinda afya yangu.

Wakatu wa fulaa huwa najifulaisha na vitu vingi sana. Kitu cha kwanza ambacho kinanifulaisha pale ambapo napokuwa na mpenzi wangu. Hicho ndio kitu ambacho kinanifulaisha sana. Kitu kingine napocheza mikanda ya game. Huwa inanipa laa sana na fulaa. Napenda sana kufanya vitu hivo ndivo vinanifanya niweze kupata fulaa.

Data zangu zote uwa nazi hifadhiazi katika simu yangu na karatasi ndogo ambazo nimeziandaa kwa ajili ya kuweza kuifadhi. Muda mwingi huwa naifadhi data zangu kwenye simu. hIyo ni sehemu salama zaidi na haiwezi kupotea nikizipata na zitaka muda wowote huwa zinanifikia. Kazi zangu zote na data huwa zinakaa kwenye simu. Mipangilio yote ya kazi zangu huwa zinakaa kwenye simu na data pia huhifadhi kwenye simu. Simu ni simu bora kuhifadhia data.

Ndiyo naweza kufanya kazi na timu ya mbali na ninafanya kazi na timu za mbali pia. Timu za mbali hua zina nisaidia kujua masoko ya nje yanaendaje na masoko ya ndani pia wanakuaga wanayaona pia wanaweza kuniambia. Timu za mbali naweza kusaidiana nazo katika biashara zangu ni timu kusaba kama kutoka South Africa na Botswana. Izo ndio timu za mbali ambazo na shirikiana nazo.

Jukumu ambalo napenda nikiwa kazini, ni jukumu la kupewa kazi ambayo naweza na kufanikisha muda huwo. Huwajukumu hilo nalipenda sana na ninapokuwa nimepewa huwa nalifurahia sana. Ni majukumu mazuri nikiwa kazini, ni majukumu mazuri sana unapopewa kazi nzuri ambayo unaifahamu vizuri. Kuliko pale ambapo unapewa kazi ambayo hujui miongozo yake.

Tatizo uwa tunalishambulia kwa kulitatua. Tatizo lolote linaputokea lazima lifanyo ufumbuzi na utatuzi mapema kabla hakuwa kubwa. Uwa tunashirikiana kulitatua tatizo lolote na kulishambulia liweze kukaa mbali kabisa na changamoto zetu.

Barua pepe nazo zingojea kwa siku. Huwa ni nyingi saana. Sijawahi kuzifuatilia lakini walau naweza kupokea barua tisa mpaka kumi na nane kwa siku. Ni barua nyingi saana zinakuwa nazipokea. Nyingine huwa sizifatilii. Lakini nyingi huwa zina maneno ambayo mazuri ambayo nimeweza kutumiwa na watu. Lakini nyingine za makampuni mbali mbali. Huwa napokea barua pepe hizo.

Ndiyo, huwa napenda mvua. Napenda mvua sana kuliko jua. Natumai siku moja itakuwa ni mvua tu walau hata kwa miezi miwili. Napenda sana mvua. Nikipata sehemu ambapo mvua inanyesha kwa wingi na weza kuhamia huko. Sababu, Daleslam au Tanzania ni joto sana.

Stadi muhimu ya kazi ambayo naitumia ni ni stadi ya mikono na kutumia akili nyingi pia. Nikiwa nyumbani stadi ambayo naitumia katika kazi zangu ni stadi ya kueza kujenga mazingira kuwa asili kabisa. Napenda sehemu inapokuwa alisia kwa hiyo najenga stadi zangu za kazi kueza kuwa asili kabisa.

Ndiyo huwa napendelea sana kucheza ngoma, lakini muda wa kuenda kucheza ndiyo nakosa. Lakini ni mchezaji mzuli sana, ni muelevu, napenda kujifunza kwa mapema, na ni mchezaji hodari sana. Ngoma ni nzuli, sana sana zikiwa ngoma za asili au tamaduni. Ni ngoma nzuli sana.

Jamii huwa naisaidia kwa kuweza kutatua matatizo yake, yote ambayo yanawakabili kwa uwezo wangu. Napenda kusaidia, napenda kusikiriza na kuelimisha pia. Napenda kusaidia watoto wadogo na kuwapa vitu vidogo vidogo ambavo hawavyezi kuvipata kwa muda huo, mimi huwa na wapatia. Napenda kusaidia jamii kwa namna hiyo.

Wakati wa wasiwasi, vitu ambavyo huwa nafanya sana kumuomba mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu uwa ananisaidia sana napokua na wasiwasi na hunipa majibu haraka pale ambapo napahitaji. Mwenyezi mungu huwa ndiyo kitu cha kwanza, ninapokuwa na wasiwasi. Humfikishia ujumbe wangu na wasiwasi niliokuwa nao na huweza kuutatua kwa muda huo.

Ndio huwa napenda kushona na kupaka rangi. Michoro mizuri sana, huwa napenda kuchora. Napenda kuchora binadamu wakiwa katika harakati zao za kila siku na kazi zao. Napenda sana kuwachora na kuweza kuwapaka rangi huwa wanaonekana vizuri sana. Kuchora iiikuwa ni hobi yangu muda sana. Toka nipo wakati nasoma shule ya awali, niliweza kuchora watu mbalimbali.

Ndiyo, napenda kuandika na kuongea. Ni hodari sana wa kuandika na kuongea. Huwa napenda kupangilia maneno yangu yote nayoyaongea nikiwa sehemu ya mikutano au hafla kwa kueza kuyaandika na kueza kuyapitia kidogo kidogo na kueza kueza kuenda kuyaongea panapohitajika. Ni mwongeaji mzuri na ni mwandishi mzuri sana.

Napendelea sana viatu vya michezo na viatu vya kukimbilia. Hivo ndio viatu vya aina mbili navipendelea. Katika viatu napenda zaidi viatu vya mpira. Mpira ndio mchezo ambao naupendelea sana. Kwa hiyo muda mwingi nyumbani kwangu hunikuta na viatu vya mpira viatu vya mpila ndio pendekezo namba moja katika viatu vyangu.

Muda wangu wabule uweza kutumia kwa kuweza kujifunza mambo mapia. Napenda sana kujifunza mambo mapia, nijapokuwa napata muda wangu wabule. Ndiyo muda wangu ishia hapo kujifunza na kudadisi kila kitu kipia ambapo kinaweza kupatikana. Ukiingia hata YouTube yangu, utakuta how, nini jinsi zilifokuwa nyingi.

Ndiyo, huu napenda sana kujifunza historia, japo sio marazote. Historia unisaidia zaidi kueza kukumbuka vitu vya dhamani vilivotokea. Ndiyo mana hata shuri ya kisekondari kulikuwa na karboni kuminne. Iyo likubwa inaweza kukusaidia katika historia.

Napendelea zaidi suruali kwa sababu ni mwanaume. Sketi ni kwa ajili ya wanawake. Ninapokuwa nimevaa suruali hujihisi nadhifu na mwanaume zaidi. Kuliko kuvaa suruali fupi. Napendelea zaidi kuvaa suruali kwa sababu ninapokuwa nimevaa suruali naonekana mwerevu na pia mwenye itikadi zinazoendana na waafrika.

Ndiyo niliwahi kufanya yoga. Niliwahi kufanya yoga mara ya mwisho ilikuwepo elfu mbili na kumi na nane. Nilifanya yoga nikiwa shuleni. Niliweza kufanya yoga hiyo na wanafunzi wenzangu. Tuliweza kufurahia kwa kunyosha viungo kwa kutumia yoga.

Tundalangu pendwa ni ndizi. Napenda sana ndizi. Ndizi huwa nzuri sana kwa mwanaume. Uweza kuangeza virutubisho katika mpegu za kiume. Unashauriwa kula ndizi. Pale ambapo sukali imekua imepungua. Kama una bukua umetoka kukimbia au kucheza mpila, unashauriwa kula ndizi. Kwa hiyo, tundalangu pendwa na kulinalipendeza, linakuwa ni ndizi.

Kitu ninachofanya nikiwa na msongo wa mawazo ni kuweza kusoma vitabu na kujifunza mambo mapya. Hivi ndivyo vitu ninafanya nikiwa na msongo wa mawazo. Na weza kujisomea vitabu vyangu vyote. Pia huweza kujifunza pia ninapokuwa na msongo wa mawazi. Kuweza kulala na kunywa maji mengi.

Mafanikio binafsi ambayo na thamini kazini ni mafanikio ya kuweza kuongezwa cheo. Ni mafanikio mazuri sana ninapo kuwa kazini. Huongeza motisha, jitihada na kujiamini na kujiona na mchango mkubwa kazini. Mafanikio hayo ndiyo yananivutia zaidi. Na natumaini mwezi ujao kama nitafanya kazi kwa bidii nitaongezwa cheo.

Ndiyo, huwa napenda kuendesha baiskeli. Sana sana baiskeli za mashindano. Huwa ni baiskeli zenye nguvu na speedy sana. Ni mpenzi wa baiskeli tangu nipo shule ya msingi. Napendelea kuendesha baiskeli muda wowote. Hunifanya niwe na nguvu miguuni. Napofanya mazoezi huwa na balance nzuri na stamina. Napenda sana kwendesha baiskeli.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa elimu yangu ya kompyuta na sayansi. Hivyo ndo vitu nahitaji zaidi kuimarisha. Ni kipata muda au sehemu ambapo naweza kusomea vizuri ni naweza kujiimarisha na kuwa zaidi nilivo saa hivi.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu ambaye ana anza kufanya kazi ningemwambia ajitume zaidi akiwa kazini aonyeshe bidii na heshima yatamletea mafanikio sana. Juhudi na heshima huweza kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo, ahitajika ajitume sana akiwa kazini na kuonyesha bidii na kuwa na umoja na wenzake ambao watamtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeupe huwa napendelea zaidi rangi nyeupe ambapo iyo itakuwa na rangi nyingine chache lakini isizidi nyeupe. Ni mpenzi wa rangi nyeupe sana. Hata shati zangu zote huwa ni za rangi nyeupe. Rangi nyeupe ni zuri inamaanisha amani upendo na utulivu. Napenda rangi nyeupe.

Napenda sanaa sana ya filamu. Sanaa ya filam ni mzuri sana. Naipenda na naifuatilia. Japo siwezi kuigiza filamu lakini ni mpenzi mzuri wakutizama filamu. Napenda sana kufatilia filam. Iyo ndiyo sanaa nzuri sana ambayo naiona kwa sasa inafaa.

Kinywaji cha baridi ambacho nachopenda ni juisi ya miwa napenda juisi ya miwa ikiwa imekamuliwa, ikiwe imechanganywa na mapensheni, ndimu na tangawizi, huwa ni nzuri sana inapokuwa imekamuliwa. Na pia inapendeza zaidi ikiwa baridi na ipenda zaidi ikiwa baridi, hiyo ndiyo kinywaji changu na chokipenda sana.

Kitu ambacho napenda kufanya maranyingi weekend, napenda kutulia na kuweza kukumbuka baadhi ya ndugu zangu na kuenda kuwatembelea pia. Weekend ni siku ya kuenda kutembeleana na kuweza kutoka pamoja na kuweza kudumisha undugu na urafiki zaidi. Weekend yangu huwa natumia hivyo.

Maktaba uwa kwa wiki naenda malamoja ambapo nakuwa naenda kufuatiria vitabu ambavo na vifuatiria. Kuna vitabu vingi sana lakini uwa napenderea kuenda maktaba kwa muda uo kuweza kuenda kuchukua vitabu vyangu na kuvifuatiria. Uwa so mpenzi sana ukuenda ila ni napokuwa na witaji na fika maktaba.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine kwamba asichoke aendelee kupambana kila siku. Na pia asimusahau mwenyezi Munga katika utafutaji wake. Hivyo ndiyo ningemshauri asikate tamaa, apambanie ndoto zake, ajue yeye ni nani. Asipende kufatisha mafanikio ya mtu mwingine kwamba ameendaji na yeye kwamba anaitaji iyende hivyo. Ni vizuri kuigana lakini usipende kujishindanisha na mtu katika maisha.

Kusubiri katika mstari huwa najisikia vibaya sana kusubiri. Huwa unanifanya nionekane kama mtu ambaye nimeshindwa kutembea na muda mpaka kunifanya niwepo katika foleni au mstari. Siwezi kusubiria katika mstari. Huwa nitatumia mbinu yoyote kuweza kutoka katika mstari na kukamilisha jambo langu.

Simu yangu huwa muda wa kwanza kushika huwa ni saa nne asubuhi naamka mapema lakini naanza kushika simu yangu saa nne asubuhi na programu ya kwanza kabisa kufungua inakuwa ni x au twita. Ya pili ni WhatsApp, ya tatu ni Instagram. Hizo ndiyo program zangu za kwanza kufungua. Simu yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni Samsung S3 au esli kipindi hiku ni kuwa ni mdogo sana na kumbuka ni likuwa ndo simu yangu ya kwanza simu yangu imenisaidia pakubwa kwenye maisha inaniletea wateja pia inaniongezea soko katika biashara yangu muda mzuri zaidi wa kuzima simu ifi kapo saa saba na nusu ndo muda mzuri wa kuzima simu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani na muda wote kazi zangu huzifanyia nyumbani. Huwa zinaniletea wateja na kuniingizia pesa ambayo sijawai kupiga idadi yake, lakini siyo chini ya laki nne kwa mwezi naweza kuingiza kwa kutumia kazi zangu za nyumbani.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni watu wakipendana na kusikilizana na kuweza kufanya jambo kwa pamoja, ili kuweza kutimiza malengo yao yote. Ivi ndiyo vitu ambavyo napenda sana. Watu kuaminiana kusikilizana, kunajenga nguzo imara kuweza kusaidiana. Hayo ndiyo maendeleo ambayo ningependa kuyaona katika jamii.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anasaidia watu wake na kuwasikiliza hoja zao zote. Asiyepuuza chochote, huyo ndiye kiongozi mzuri. Anafaa kuwepo kwa kuchaguliwa na watu wengine wote. Siyo kiongozi ambaye ameweza kujieka madarakani mwenye. Kiongozi ni yule ambaye anachaguliwa na mwenye sifa zote za kuweza kuongoza watu.

Kwa siku huwa natumia sio chini ya masaa sita ya kuwepo mtandaoni kwa sababu kazi zangu ndipo zilipo naweza kutumia muda huo au zaidi kwa kuweza kutafuta wateja na kutengeneza matangazo naweza kupata wateja kwa muda wowote nikiwepo mtandaoni kwa hiyo inalazimika kuwepo mtandaoni kila siku ni ilimladi niweze kupata wateja wangu.

Ndiyo, napenda kukimbia sana. Kuna nifanya niweze kuwa na speedi na afya nzuri. Kukimbia kila siku naweza kukimbia kilometa nne mbaka sita. Izo ndio mbio zangu fupi ambazo naweza kufanya kwa siku. Napenda sana kukimbia.

Lipoti za kazi huwa naziandaa kwa kutumia mpangirio maalumu wa mauzo na makusanyo niliopata ndani ya mwezi au wiki. Iyo ndiyo lipoti nzuri huwa naiandaa na na daftali langu muhimu la kuweza kuandaa kitu kipya ambacho kimengia na kutoka. Nikiandaa hivo huwa napata taalifa nzuri zaidi za mienendo ya biashala yangu.

Ndio, nimewahi kuona bahari. Mara mwisho kuona bahari ni leo. Huwa ni kubwa, pana na yenye maji ya kutosha. Walau kwa wiki naweza kuona baali, siyo chini ya marambiri. Japo unapokaa siyo karibu sana baali, lakini inafikika kwa karibu zaidi.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wangu wa elimu yangu ya kompyuta na IT. Hivyo ndiyo vitu ambavo vimenifundisha zaidi kwa katika kazi. Imenipa uzoefu mzuri wa kutoweza kuogopa teknoloji naweza kukabiliana na teknoloji muda wowote ambapo itanibidi niweze kukabiliana nayo. Ni mwalimu mzuri wa teknoloji na napenda kujifunza kila siku.

Ndiyo, huwa napenda kupiga vyombo vya mziki, walau mara mbili au mara moja kwa siku. Huwa inanisaidia kurefresh na kuweza kutoa mawazo kichwani mwangu. Napenda sana kusikiza mziki na kupiga vyombo vyake. Walau huweza kufanya nipate ubunifu mpya katika akili yangu.

Mchezo ambao napenda kutazama ni mchezo wa mpira wa miguu. Huwa ni mchezo mzuri sana ambapo unapokuwa na wachezaji wake kuweza kufuatilia. Nimependa mpira wa miguu kutokana na hamasa na watu kuweza kutokea viwanjani. Mchezo ambao niliweza ku uona wa kushangaza ni mchezo wa karate. Siku ya kwanza niliuona nikiwa nipo udogoni sana. Ilikuwapo watu wanapigiana bila sababu. Nilijiuliza sana lakini niliweza kuangalia na kuweza kuvumilia. Mchezo ambao naupenda wa mpira miguu kucheza napenda zaidi kucheza ukiwa uwanjani. Kiwanja kikubwa chenye kutosha watu ishirini na mbili. Ndio mchezo mzuri sana. Hua nahisi furaha na kujituma zaidi ninapokuwa nacheza mpira.

Nyama ninayoipenda ni nyama ya ngombe. Uwa ni nyama nzuri sana inaoweza kuleta vitamini na protein katika mwili wa binadamu. Iyo ndiyo nyama nzuri sana nayoipenda. Ikitengenezwa vizuri kwa kukaangwa au kwa kuungwa kama mboge ya mchuzi, uwa ni nzuri sana.

Ndiyo huwa nagawanya taka zangu. Taka ambazo zinaweza kuoza huwa zinakaa kivi yake na taka ngumu huwa zinakaa kivi yake na taka zinazoweza kuwaka zinakaa kivi yake. Huwa nagawanya taka katika makundi hayo matatu au manne.

Kampuni ya teknolojia ni nayoihamini ni kampuni ya Samsung. hIyo kampuni ndiyo ambayo ninaiamini kuliko kitu chochote katika teknolojia. Ni kampuni ambayo inaweza kunifanyia vitu vyangu vyote kwenye teknolojia na kunitimizia. Ata vyombo vyake vya teknolojia ndivyo ambavyo na vitumia. Kama simu, tv na radio.

Kompyuta huwa natumia zaidi katika kurahisisha kazi zangu ambazo zinanibana kwenye simu. Simu ni kifaa ambacho kinaweza kurahisisha kazi kwa zaidi kuliko kompyuta. Lakini kompyuta ni vizuri zaidi kuitumia kwa kuweza kufadhi data na kurahisisha kazi zaidi kwa upana. Kompiuta angu utumia kulaisisha kazi zangu na kufazi data.

Ndio, na natumia mitandao ya kijamii. Sana sana, Whatsapp, X au Twitter, Instagram na TikTok. Hio ndio mitandao yangu, pendwa zaidi ambayo napenda kutumia katika biashara zangu. Naweza kutumia muda wowote ambapo, ninapokua napata muda.

Wakati wa siku ambao unafanya kazi vizuri ni wakati wa mchana. Muda huo ndiyo wakati mzuri zaidi wakuweza kufanya kazi. Huwa kunanipa concentration au umakini kwa maana kabisa. Na huwa naweza kubuni kitu chochote kwa muda huo. Kwa sababu ni muda tulivu ambao hauna mizunguko mingi au watu wengi.

Rangi ninayoipenda katika uelewa ni rangi zaidi rangi ya njano. Rangi ya njano inanikumbusha vitu vingi, lakini zaidi zaidi udogoni. Rangi ya njano huwa inatumika kwenye mabasi ya shule binafsi. Inanikumbusha udogoni ambapo nilikuwa nahitaji kuweza kusoma shule za binafsi. Lakini ilishindikana. Lakini nilikuwa nikiona rangi ya njano nakumbuka hiyo moment. Kitu kinachotumia rangi ya njano ni jezi zangu za mpira, viatu vyangu vya mpira, hivyo ndivyo vina rangi ya njano. Inanifanya, rangi ya njano huwa inanifanya nijione muelewa zaidi, maanake ni rangi ambayo inahifadhi kumbukumbu na kuongeza uelewa ubongo. Mara nyingi rangi huwa naona katika team za mpira, mabasi ya shuleni na ata jezi za mpira.

Programu ambazo natumia mala nyingi ni programu za kueza kujisomea na kujifunza zaidi. Uwa nikikaa ninapenda kujifunza na kujisomea peke yangu. Ninapenda kueza kuongeza uwelewa wakili yangu. Kila siku uwa natamani kujifunza jambo jipia. Na nikipata wakati uo ninaweza natamani kujifunza angalau selusi ya jambo jipia kwa kila siku.

Mahali ambapo ningependa kutembelea pa kihistoria ni kilwa ningependa zaidi kutembelea. Nishatembelea sehemu nyingi za kihistoria, lakini kwa Tanzania nimebakisha kilwa. Pananifanya nipende kwenda kupatembelea kwa sababu pana historia nyingi sana za zinazohusu Tanzania na za kiislamu pia. Ningependa kutembelea kilwa.

Chumba changu ni kidogo lakini sio sana. Kuta zake zina rangi za orange na rangi ya pinky. Kitanda changu ni kikubwa sana kuelekea juu na kinaridhisha godoro lake pana. Nikitazama dirishani naweza kuona miti na nyumba kwa mbali kidogo. Kitu ambacho nakipenda zaidi chumbani kwangu ni kitanda changu na pamoja na kabati langu la nguo. Hivi ndio vitu ninavyovipenda zaidi nikiwa chumba ni mwangu.

Kitu ambacho nakua nafanya kukamilisha kazi kwa wakati ni muda. Ukijua kutumia muda, unaweza kutimiza jambo lolote kwa wakati. Nitapangilia mambo yangu yote ya siku, nitaweka muda na kueka ahadi kila sehemu ambapo, ninaweza kuenda kukamilisha kazi zangu. Kwa hiyo muda, ndiyo silaha tosha zaidi ukiupangilia kuweza kukupeleka katika lengo lako na malengo yako yote makuu.

Zana ambazo natumika kijitali kila siku ni simu yangu ya mkononi, kompyuta yangu na tv yangu kubwa ndivo ambavo zinatumika kila siku katika jiitali. Simu yangu hutumika katika biashara zangu, kompyuta yangu huweza kuongeza mwenendo na mipango ya biashara zangu na tv ndio hutumika kuendesha kila kitu katika kompyuta.

Hapana, sijawahi kuenda kwa etamasha la muziki. Huwa spenderei sana. Kwa sababu kuna misongamano ya watu wengi, pia na watu mbali mbali ambao siyo sahihi kukutana kwa muda ule. Kwa hiyo, siyo mpenzi sana wa matamasha yaki muziki. Japo, kwa sasa natamani kuenda.

Napenda kujifunza mambo mapya yote kila kitu. Napenda kuyafanya kazi jambo langu jipia lolote ambalo nitaliona. Huwa inanisaidia kunijenga na kuikomaza akili yangu. Mambo mapya yote nitakaujifunza nitapenda kwenda kuyafanya kazi na kueza kuyachunguza yanafanya vipi kazi. Nitaolipata zuri nitaitumia kama nyezo zangu katika kazi zangu.

Hapana sikuwahi kujifunza kupigia gitaa lakini napenda kutumia gitaa. Ni kifaa bora cha muziki ambacho kinanivutia sana. Ipo siku nitaweza kwenda shuleni au kupata mwalimu ambaye ataweza kundifunisha kupigia gitaa. Napenda kupiga gitaa japo sijawahi na tumai nitajifunza.

Aina ya muziki nayopenda, napenda muziki ya kila aina. Lakini napenda zaidi mziki ambayo inapigwa live band. Sana sana ni mziki wa Bongo Flavor. Uwa unanivutia sana. Uwa nakumbuka zaidi mwimbaji anayepigwa live band wa Bongo Flavor. Kama msania ambae anadnvutia sana na anafanya poa sana Tanzania. Kama mboso kwa sasa ni msani ambae anafanya vizuri sana. Ni wakati ambao naweza kusikiliza mziki, ni wakati ambao nimetulia peke yangu na kueza kufanya mambuo yangu wa otaratibu, uwa napenda kusikiliza iyo aina ya mziki. Muziki ambao naupenda sana kusikiliza huwa unaitwa nadekezwa. Ni mwimbo mzuri sana kwa usikiliza.

Likizo ya ndoto yangu ningependa kuenda sehemu ambapo pana bahari safi sana ambayo haina mwisho, ningependa zaidi kuenda. Ningependa zaidi kuenda kwenye fukwe zilizokuwepo Haiti ni nzuri sana nasikia. Japo sijawahi kuenda. Kumbukumbu zaidi ningependa kuenda kufanya uko ni jinsi ambapo barabara zake zilivyo safi na maji yake ya uko. Ni sehemu nzuri na tulivu sana. Mtu ambaye ningependa kusafiri naye ni mdogo wangu au mke wangu. Ningependa naye zaidi kuenda uko, kuenda kufanya likizo ya ndoto zangu. Ningependa zaidi kuenda kutembea na kupumzika. Lakini kupumzika ndio yungupo muda wote. Ningeflai sana.

Kitu ambacho nachofanya kujianda kwa mkutano, huwa nafanya mahojiano mafupi mwenyewe kwenye kioo, kuweza kuandaa confidence na hali ya kujiamini, kuweza kujianda katika huwa mkutano. Huwa naandaa zangu mada muhimu ambazo ntaweza kuzitambulisha au kuziongelea mbele ya mkutano. Zote nitazifanyia kazi na kuzifanyia mahojiano mara moja.

Napenda zaidi chai. Chai hunisaidia kujenga afya ya akili na kuweza kutoa uchovu. Chai huwa inatumika zaidi asubuhi kama kifungwa kinywa. Kwa hiyo chai inaweza kunisaidia katika vitu vingi sana kuliko kahawa. Chai ndiyo kila kitu kwa sasa.